Ndiyo, ningependa kurudi ujana kwa namna fulani. Kwa sababu ujana ulikuwa kipindi cha maisha kilichojaa nguvo, matumaini, na ndoto zisizo na mipaka. Kipindi ambacho nilikuwa na ujasiri wa kujaribu mambo mapya bila kufikiria sana kuhusu matokeo au kuogopa kushindwa. Na kulikuwa na furaha ya kipekee katika kugundua dunia hatua kwa hatua, kuunda urafiki wa ukweli, kucheka bila sababu kubwa na kuamini kwamba maisha yana muda mrefu sana mbele yangu. Ujana ulikuwa na uhuru fulani wa kiakili na kihisia kwa sababu majukumu hayakuwa mazito sana. Na kila kosa lilionekana kama sehemu ya kawaida ya kukua baada jambo la kuogopesha. Lakini pia nikitafakari kwa kina najua kwamba kila hatua la maisha ina uzuri wake na changamoto zake. Kwa sababu uzoefu nilioupata baada ya ujana umenifundisha masomo ambayo yamenifanya kuwa makini zaidi. Mwenye subira na mwenye kuelewa thamani ya muda na watu na kama ningerejea ujana bila kubeba hekima niliyo nayo sasa huenda ningefanya makosa yale kwa sababu ningekuwa bado najifunza. Lakini kama ningepata nafasi ya kurudi ujana nikiwa kwa maarifa ya sasa Basi ningetumia fursa hiyo kufanya maamuzi bora zaidi kuthamini muda zaidi kuwekeza katika ndoto zango mapema kuchagua marafiki kwa umakini na kujijengea msingi imara wa maisha ya baadaye Hata hivyo naamini kuwa badala ya kutamani kurudi nyuma kabisa Jambo mzuri zaidi ni kubeba royo ya ujana katika maisha ya sasa kuendelea kuwa na hamsa, hamasa, ubunifu, ujasiri na kujaribu mambo mapya na moyo kutokata tamaa kwa sababu ujana ni si umri tu bali ni hali ya moyo na mtazamo wa maisha vile vile, mtu anaweza kuendelea kuwa kijana kiroho hata anapokuwa anaendelea kukua kimwili. Hivyo, jibu langu ni kwamba ningependa kurudi ujana kwa ajili ya hisia na nguvu zake Lakini pia ninathamini hatua niliyo nayo endelea kwa saa hatua niliyo nayo Kwa sababu imenijenga na kunipa mtazamo mpana zaidi wa maisha na ningependelea kutafakari kuhusu swala la kurudi ujana pia nakumbuka jinsi kipindi hicho kilivyokuwa na ndoto safi ambazo hazikuchanganywa sana na hofu za kushindwa au presha za jamii ulikuwa wakati ambao ningeweza kukaa chini na kuota makubwa bila kujiuliza kama nitakuwa na mtajo wa kutosha au watu watanichukulia aje na hilo peke yake lilikuwa nguvu kubwa sana kwa sababu mara nyingi tunapokuwa tunaanza kupima katika hatua na mizani ya mantiki na uzoefu wa maumivu tuliyowahi kupitia Hivyo tunapunguza kasi ya kuthubutu Ujana pia ulikuwa kwa muda mwingi wa kujifunza bila haraka kukosea bila kujihukumu sana na kuanza tena bila kuona aibu na kulikuwa na urahisi wa kufurahia vitu ndogo kama kucheka na marafiki, kutembea bila mpango maalum na kuanzia wazo jipya kwa msisimko mkubwa Lakini kadiri na muda unavyosonga mbele mtu anaanza kuona maisha kwa jicho pana zaidi Anatambua thamani ya afya amani na moyo wa uhusiano wa kweli.

Kama ninge pata mahali na nafasi ya kutembelea mahali, pa kihistoria ningependa sana kutembelea pyramids na giza nchini misri. Kwa sababu ni moja majabu makubwa ya dunia kale na yana historia kufutia inaosisha ustarabu wa zamani ulyokua na marifa makubwa ya uhandisi na usanifu. Na kufika pale kungekua kama kusafiri kurudi maelfu ya miaka nyuma kuona kwa macho yangu kazi iliofanywa bila teknolojia ya kisasa lakini bado imesimama imara hadi leo. Ninge penda kutembea karibu na mawe yale makubwa na kujuliza ni kwa namnagani ya lieza kupangwa kwa usahihi mkubwa kiasi hicho. Jambo linaloonyesha ubunifu na mshikamono watu wa wakati huo Pia ningependa kujifunza zaidi kuhusu maisha mafarao mila na desturi zao na namna walivyoamini katika maisha bada ya kifo hadi wakajenga makaburi makubwa kiasi hicho Kwa sababu historia hutoa funzo kwamba binadamu hamekua na ndoto imani na malengo makubwa tangu zamani sana na kutembelea eneo kama hilo ni kungepanua ufahamu wangu kuhusu asili ya ustaarabu wa mwanadamu kunipa eshima zaidi kwa vizazi vilivyo tangulia na kunikumbusha kwamba mambo makubwa yanawezekana pale mtu watu wanaposhirikiana kwa maono ya pamoja. Hivyo kwa jumla ningependa kutembea enelo hilo kwa ajili ya picha au utali tu bali kwa ajili ya kujifunza, kutafakari na kupata msukumo kutoka kwa historia enyewe na ninapofikia zaidi kuhusu kutembelea pyramids of giza huko misri Nawaza jinsi ningesimama kimia ni kitazama ukubwa wake na kuhisi unyenyekevu mbele ya historia ndefu ya monadangu Kwa sababu majengo yale si tu mawe yaliopangwa juu ya mengine Bali ushahidi wabidi marifa na imani ya watu walikuwa hai maelfu ya miaka iliopita na ningependa kupata mwongozo wakihistoria unezeleza kwa undani jinsi yaLivio Jengwa ni zana gani zilitumika na ni changa moto gani walizo kutana nazo wakati wa ujenzi wake Jambo ambalo linge ongoza damadhi damani ya ziyara hiyo ni zaidi ya kutazama tu Pia ningependa kujufunza kuhuzu jami iliozunguka ujenzi huo wafanyikazi waliokua wakifanya kazi kwa muda mrefu chini ya jua kali la jangwani na jinsi ustarabu wao uliviopangwa katika maswala siyasa, dini na uchumi kwa sababu historia, situ kuhusu watawala bali pia kuhusu, watu wakawaida waliotowa mchanga waho katika kuhundua alama hizo za kudumu na bila shaka ningependa kutembelea maeneo jirani kama makumbusho ya neohitha afifadhi mabaki ya kale ili kuelewa zaidi sana maandishi ya teknolojia ya wakati huo. Na kuwa mambo yale yanaunganika kutengeneza picha kamili ya maisha zamani na safari kama hiyo ingine kumbusha kwamba maendeleo ya leo yamejengwa juu ya juhudu ya vizazi.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni imani thabiti na uhusiano wa karibu na mungu Kwa sababu linatoa msingi wa maisha yangu na kuniwezesha kuishi kwa mwongozo na maadili mema katika kila hatua niliyonalo Si tu pale katika ibada au sala, bali katika maamuzi ya kila siku jinsi ninavyoshughulikia changamoto na jinsi ninavyohusiana na watu wengine Kwa sababu imani kwa kweli haishi tu kwa maneno bali inonekana katika matendo katika heshima unayotoa kwa wengine uvumilivu unaonyesha pale changamoto zinazopojitokeza na katika huruma na msaada unaotoa bila kutarajia malipo Jambo ambalo linaimarisha uhusino wangu na jamii na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya kiti kikubwa zaidi mno kuliko mimi binafsi Pia dini inanisaidia kutafakari na kujiuliza maswali ya ndani kupata mwongozo katika maamuzi magumu na kudumisha amani ya moyo pale maisha yanapokuwa na changamoto Kwa sababu ni rahisi kupotea au kugeuka kuwa mkali Kwa wengine pale tu mtu hana mwongozo wa kiroho na maadili na imani inaniwezesha kuwa na subira kushukuru kwa kile nilicho nacho na kuendelea kuwa na matumaini Hata wakati ambapo mambo yaenda mrama, kadri na yalivyopangwa Zaidi ya hayo dini huunganisha vizazi vilivyotangulia na maanisha nini? Nikisema dini hunganisha na vizazi vilivyotangulia na maanisha hufundisha historia ya imani na maadili na kunikumbusha kwamba maisha ni zaidi ya starehe ya muda mfupi Bali tu ni kuhusu kuwacha alama ya chanya kujenga jamii na mshikamano na kuishi kwa maana na pia imani inatoa motisha kwa kuendelea kujenga kiroho na kimaadili kujifunza kuwa mtu bora kila siku Si kwa faidha yangu tuu bali kwa manufaa ya wengine Pia vilevile imani huniwezesha kuwa na uthabiti wa akili na hisia Kwa sababu pale mtu anapokuwa na msingi wa kiroho thabiti inaweza kukabiliana na msongo huzuni na changamoto bila kuathiri utu na kuharibu uhusiano wake na wengine Either twaweza kusema imani Inakumbusha umuhimu wa maadili kwa jamii ukweli uaminifu umilivu pia vilevile upendo ni kama huruma jambo ambalo husaidia kuishi kwa amani na kueneza hali nzuri ya watu na zaidi ya yote ni kwamba dini ni sehemu ya utambulisho wangu inaniunganisha na thamani ya maisha kweli inawajibisha kwendelea kwa ubora.

Tunda langu linalo nipendeza ni embe kwa sababu linaladhatamu sana lenye harufu nzuri na linapendeza kwa rangi zake zinazo akisi utajiri wa vitamini na afya na penda kula embe lenye uoto wakati hadikuwa na laini kidogo Kwa sababu huwa na mchanganyiko mzuri wa utamu na uchachu kidogo Jambo ambalo lina furahisha sana pale unapokila Zaidi ya ladha embe ni tunda lenye faida kiafia lina vitamini cha nyingi ambazo husaidia kinga mwilini na pia fiber zinazosaidia mmengenyo wa chakula na penda jinsi embe inaweza kutumika kwanjia mbali mbali na kula moja kwa moja, kutengeneza juisi safi, kutengeneza saladi ya matunda, au hata dessert kidogo kama smoothie na kila njia huleta ladha tofauti na furaha kidogo. Pia embe ni tunda lenye historia na utamaduni katika maembe, maeneo mbali mbali. Kwa mifano, misri, India na Afrika mashariki, embe limekua likihusina na sherehe chakula cha familia na tamasha, jambo ambalo linani fanya nijisikie karibu na utamaduni na mila ya jadi. Na zaidi ya yote, na penda rangi ya embe, ya njano, had nyekundu kidogo, inanyoonyosha, furaha, nishati na msisimuko kidogo. Jambo ambalo, lina nifanya nijisikie mzuri kimoyo, kila nina pokila. Hivyo kwa jumla, embe, si tukwamba ni tundatamu, bali pia ni chanzo chaafya, furaha, historia na, uhusiano, na utamaduni, na kila ambapo kitipanda kinanisaidia ku, jisikie vizuri mwilini na kiakili, na nikwa hivyo, embe ndilo tundalangu la kupendeza na linalo nipa furaha kila mara. Zaidi ya yote na penda embe kwa sababu ni kipande kinacho saidia kukumbuka wakati wa utoto na kumbukumbu nzuri za familia Kwa maranyingi tulikula embe tukiwa pamoja na ndugu na marafiki tukicheza kuzungumza na kufurahia pamoja Jambo ambalo linaongeza dhamani yake kwangu zaidi ya ladha tu Pia napenda jinsi embe linavyoweza kuunganishwa na vyakula vingine kama mchuzi kidogo wa pilipili kwa wale wanaopenda ladha chacha kali au kwenye dessert yenye cream kidogo Jambo ambalo linaonyesha ubunifu na kujaribu mchanganyiko mpya walatha na kuwa embe nitunda la msimu Kuna punguza msongo wa akili kidogo pale unapokula chakula fresh Linapendeza jicho kwa rangi yake na linatoa hisia ya furaha na utulivu.

Ndio napenda kutembea kwa miguu sana kwa sababu ni njia nzuri ya kulower stress kufurahia hewa safi na kushughulikia mawazo ya ndani bila vikuwazo napenda jinsi miguu inavyonichukua kwenye sehemu mpya au za kawahidi lakini kila hatua ikileta mtazamo mpya Pia kutembea kunanisaidia kuwa na afya bora kiafya Kushusha mwili kuimarisha misuli na hata ye moyo kuna mwili unapokuwa unaenda hatua kwa hatua kipi li pia inakuwa na utulivu kidogo na uwezo wa kufikiria kwa kina Napenda pia kutembea karibu na maji na mito bahari au maziwa kwa sababu sauti ya maji Harufu ya asili na uhai unaonizunguka kunaleta furaha na amani ya ndani aitha, napenda kutembea kwa miguu na marafiki au familia Kwa sababu huchangia mazungumzo mazuri kucheka na kumbukumbu nzuri ambazo hazipotei Lakini pia mara nyingi napenda kutembea pekee yangu Nikijitenga na kilele za dunia kuona mandhari kupumua vizuri na kujiuliza maswali ya ndani Jambo ambalo linanisaidia kufahamu hisia zangu kupanga ndoto na malengo na kutafakari kuhusu maisha kwa ujumla Zaidi ya yote kutembea kwa miguu kunanifanya nijisikie huru na kuunganishwa na mwili na akili yangu hufungua njia za ubunifu na mawazo mapya na mara nyingi baada kutembea nusu au zaidi najisikia mwenye nguvu na tayari kushughulikia majukumu ya siku kwa furaha na utulivu Kwa hivyo na kutembea kwa miguu si tu zoezi la mwili bali pia ni burudani ya akili utulivu na moyo na nafasi ya kufikiria kufurahia maisha kwa kina Zaidi ya hayo napenda kutembea kwa miguu kwa sababu kunanipa fursa ya kuona na kudhamini Majaabu madogo ya dunia ambayo mara nyingi hayajazamishwa katika maisha ya haraka ya kila siku kama maua madogo yenye kona za barabara kwa barabara ndege au ndege wa maji unaopaa Watoto wanavyocheza kwa furaha au pia tabia za wanyama pori na mambo haya yote huleta hisia za utulivu na shukrani pia kutembea kwa miguu kunanisidia kuunganisha mwili na akili kwa njia za kipekee unapokuwa ajenda hatua ya kwa hatua moyo unapata mazoezi kidogo mapafu yanapata hewa safi na akili kupumzika kutoka wa msongo wa kawaida napenda pia jinsi kutembea kunavyo weza kuwa na nafasi ya kutafakari juu ya malengo ya muda mfupi na marefu kupanga mikakati au hata kuuliza maswali ya kiroho ya jamii mambo ambalo linasaidia kuwa na mtazamo mpana na busara.